Tabia ambazo zinanichukiza sana ni mtu kujiona ya kwamba yeye ana elimu sana kujiona bora zaidi ya watu wengine. Yaani mtu kuwa na madharau. Na pia wakati mwingine kuna tabia ya kukosa heshima ambayo mtu anakosa heshima kwa wazee na hata kwa watoto. Pia kuna tabia ya wivu uliopitiliza. Yaani tabia hii hainifuraishi hata kidogo.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na uweledi. Kwa ufupi na wasikiliza kwa makini, ili kuelewa mahitaji au malalamiko yao. Pia na wasalimu kwa heshima na kuwakaribisha kwa tabasamu. Natoa majibu wazi na sahihi, bila hasira au dharau. Natatua matatizo haraka au kumuelekeza mteja sehemu sahihi. Nabaki pia kuwa mtulivu, ata mteja akiwa na hasira.

Wakati wa jua kali, ninapenda kukaa sehemu yenye kivuli hau baridi. Wakati mwingine, napenda kunywa maji mengi au kinywaji baridi ili kueza kutuliza mwili wangu kutokana na joto kali. Pia, ninapenda kufanya kazi nyepesi. Ni kazi ambazo hazichoshi mwili. Pia, ninapenda kupumzika kidogo ili kuepuka kuchoka. Ikiwezekana kukaa karibu na upepo au AC.

Mimi hufanya mazoezi mara tatu ama tano kwa wiki kwa afya njema na akili. Kila kikao cha mazoezi ninayofanya huchukua dakika thelathini mpaka sitini kina tosha kwa siku. Wakati mazoezi haya huusisha kutembea, kukimbia, gymu au yoga. Kupumzika ni muhimu ili misuli ipate nafuu na kuepuka majeraha. Lakini inategemea na malengo ya mwili wenyewe.

Mimi ningependelea mwanga wa wakati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa wakati ni rahisi machoni, hauchoki na unafanya mazingira kuwa mazuri kwa kazi au kupumzika. Mwanga mkali unaweza kuchosha macho, kuleta joto kidogo, ndani na kufanya watu wasikie huzuni au hasira kirahisi. Kwa kifupi, mwanga wakati ninaupendelea zaidi kuliko mwanga wa mkali.

Mimi nacheza na watu ambao na nafurahia muda nao, kama vile marafiki, familia au wenzangu wa karibu. Muda mwingi, mimi hucheza na marafiki ambao sisi hucheka, michezo ya meza au video za simu na kwenye laptop. Wakati mwingine ni familia ambao tuna michezo ya nyumbani au shuguli za pamoja. Pia kuna michezo ya wenzangu kazini ambapo sisi hucheza wakati ambapo tuko katika muda wetu ya kupumzika.

Jukumu ambalo ninapenda zaidi kazini ni kushughulikia wateja na kutatua matatizo yao. Ni changamoto kidoga ambazo mimi hushughulikia, inanikusudia kufikisha suluhisho haraka. Napenda pia kuona wateja wakirithika baada ya msaada wangu. Inanifanya nijisikie mchango wangu ni muhimu. Pia huongeza uzoefu na hufanya kazi isiwe ya kawaida tu. Kwa kifupi, napenda kazi zinazohusisha mawasiliano, suluhisho na ushirikiano.

Ninapenda wanyama ambao ni marafiki, wanyenyekevu na wanapendeza, kama vile kuna mbwa. Hawa ni wapenzi na wamiliki, wanapenda kucheza na ni watimilifu, kuna kama vile paka. Paka ni wanyenyekevu, wenye hila ndogo, lakini wapendwa sana. Kuna ndege wa rangi, hawa wanapendeza kuona na kusikiliza wimbo wao. Pia kuna sungura, ambao ni wadogo, wanyenyekevu na wanapendeza kuangalia. Kwa kifupi, napenda wanyama wanavyopendeza, wanyenyekevu na wanafurahishi.

Ndiyo, nimiwefanya kazi ya kujitolea, kama vile kusaidia jamii, kwa mfano usafi, kugawa chakula, au kusaidia watoto ama pia wazee. Pia, kuna kushiriki miradi ya kijamii, inayoboresha maisha ya watu. Pia, kuna kutoa ujuzi wangu, pale unapoitajika bila malipo. Pia, kuna kujifunza kutoka kwa wengine na kujenga mshikamano. Kazi ya kujitolea hunipa furaha. Uzoefu na kuridhika moyoni.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu aliye katika hali ngumu. Na pia wakati mwingine, ninapenda kutoa msaada wa haraka kwa mtu aliye poteza au kuhitaji mwongozo. Pia nimewai kusimamia mtoto au mzee kupata chakula au usaidizi katika kila siku. Wakati mwingine, nimewai kushiriki ujuzi wangu ili mtu aweze kufanikisha jambo muhimu bila malipo yoyote.

Mimi ninapendelea kulala kwa masaa saba au nane kwa kawaida. Hii ni idadi bora ya usingizi kwa afya ya mwili na akili. Inasaidia kupona misuli, kuimarisha kumbukumbu na kuongeze umakini. Pia kulala kidogo sana kunasababisha uchovu, hasira na kupungua kwa umakini. Kulala zaidi sana pia si bora. Inaweza kufanya mtu ajisikie kama amechoka. Kwa kifupi, usingizi wa wastani wa masa saba mpaka nane ni bora kwa mwili na akili.

Kila asubuhi, mimi hunyoosha mwili kwa dakika kumi, mpaka kumi na tano. Na mchana au jioni, mimi hutembea haraka au kukimbia kidogo kwa dakika thelathini. Mazoezi ya nguvu pia, mimi hufanya push-ups, sit-ups, mara tatu au nne kwa wiki. Pia, kupumua na kutuliza akili dakika tano au kumi za kupumzisha akili. Hii hunisaidia kuwa na nguvu na afya njema kupunguza msongo wa mawazo kuongeza umakini na nguvu za kazini.

Mimi upanga kazi yangu ya wiki kwa uangalifu, ili kufanya kazi kwa ufanisi na pia kupata muda wa kupumzika. Kama vile, jumamosi au jumatatu asubui, mimi upanga latba ya wiki na kueka vipaumbele vya kazi. Kazi za msingi uwa naweka kazi ngumu na muhimu mwanzoni mwasiku ni kitumia nguvu zaidi. Vipindi vya kupumzika, mimi upumzika kati ya saa mbili au tatu ili kuondoa uchovu. Na pia mimi sikuza mwisho ya wiki au wakati wa jioni mimi ufanya kazi nye pesi.

Wakati wa msongo wa mawazo, mimi hufanya mambo haya ili kupunguza stresi. Kitu cha kwanza, mimi gupumzika kwa dakika chaamche, kwa kunyoosha mwili, kupumua kwa kina, au kutembea kidogo. Pia, mimi huzitafutia vipaumbele, kuona kazi gani ni muhimu zaidi, na kuanza na hizo. Pia, kuna kugawa kazi. Kama kuna kazi nyingi, kuzipanga kidogo kidogo badala ya, kukimbilia zote mara moja. Pia mimi hunywa maji au kinywaji kidogo ilikuamsha mwili na akili.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa uwekaji wa akili wazi, mpango na mtazamo chanya. Kama vile, mimi hukubali mabadiliko mapema, badala ya kupima, kwanza mimi huwelewa kwanini yanafanywa. Pia, mimi hujifunza na kubadilika, kujua ujuzi au mbinu mpya zinazohitajika. Pia mimi huandika mpango wa hatua kwa sababu mimi hupanga ni jinsi gani nitakavyoweza kuendana na mabadiliko yoyote. Pia kuna kushirikiana na wenzangu katika kazi.

Ningehimiza ushirikiano katika timu kwa njia hizi. Kwanza ni kuwaheshimu kila mmoja. Hapa ni kusikiliza mawazo yao bila kuingilia au kudharau. Cha pili ni kuwapa nafasi ya kuzungumza. Kila mtu inapaswa ahusishwe katika maamuzi au mazungumzo ya timu. Cha tatu ni kushirikiana kwenye malengo ya pamoja. Hapa ni kueleza wazi kazi za kila mmoja na malengo ya timu. Pia kuna kushukuru na kupongeza. Kila mtu anapo fanikisha sehemu yake, kutoa pongezi ni muhimu.

Mimi hupendelea mkate wa ngano. Kwani mkate wa ngano ni mzuri kiafya na pia una nyuzi-nyuzi na vitamini zaidi kuliko mkate mweupe. Pia mkate huu husaidia kudumisha nguvu kwa muda mrefu. Pia mkate huu una ladha nzuri. Unaweza kula moja kwa moja au na vitu vingine. Pia napenda mkate mdogo wa kiasili kwa ladha yake ya kipekee. Kwa kifupi, napendelea mikate yenye ladha nzuri na yenye lishe.

Mimi hushugulikia makosa kazini kwa uwekaji wa akili wazi na hatua za kimkakati. Kwanza, mimi hubaki kuwa mtulivu ili kuepuka hasira au kuchukia hali. Pili, mimi hukubali kosa badala ya kutafuta lawama ni vizuri kukiri kosa lako. Pia, kuna kuchambua sababu. Mimi huchambua sababu na ni kwa njia gani ambayo kosa imeweza kufanyika ili kuweza kuepuka kukosana na watu.

Mimi ninapenda sana sayansi ya kompyuta, fizikia na baiolojia kidogo. Hii inaniwezesha kuelewa mazingira, teknolojia na maisha. Pia, napenda kujifunza uvumbuzi na mbinu mpya za kutatua matatizo. Ninapendelea kazi zinazohusisha ushirikiano, kutatua matatizo na kushughulikia na wateja au timu. Kazi kama hizi huniwezesha kufanya uamuzi sahihi, kuboresha ujuzi na kuona matokeo chanya ya jitihada zangu.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni sushi. Sushi ni kichakula ya kijapani, ambayo ni samaki safi na mchele. Ni ladha tofauti sana ya kipekee. Pia nimejaribu pizza ya kitaliano. Hii ladha yake ni ya jibini na viungo. Pia nimejaribu tacos ambacho ni chakula chakimehiko. Ambacho ni mchanganyiko wa nyama, mboga na viungo. Hii pia kina ladha ya pekee.

Ningependelea waandishi ambao wanaandika vitabu vinavyoongeza maarifa, fikra au burudani. Kwa mfano, kuna Yuval Noah Harari kwa vitabu kama Sapiens na Homo Deus vinatoa mtazamo wa historia na maisha ya binadamu. Pia, kuna J.K. Rowling kwa Harry Potter, kitabu hichi kina burudani na uvumbuzi wa fikra. Pia kuna Agatha Christine ambaye ameandika vitabu za hadithi na kutatua siri zinazochangamsha akili na burudani. Kwa kifupi napenda waandishi wanaotoa maarifa, fikira mpya na burudani.

Kumbukumbu ambayo niko nayo niyakutisha ni wakati nilitoka mahali palipo kuwa na hatari. Hapa kulikuwa na tukio la ajali ambacho kilikuwa karibu kuniadhiri. Pia kuna kuona na au kushudia tatizo kubwa. Kuna wakati ambapo nilishudia moto kubwa sana mahali ambapo mimi hufanyia kazi. Ila niliweza kujiondoa. Tukio hilo mpaka saizi bado huwa linanishtua sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kuoga kwa maji moto. Maji moto husaidia kupumzisha misuli na kupunguza uchovu. Pia, hupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Ni mazuri hasa asubuhi wakati wa baridi au jioni. Pia, hufanya mtu ajisikie mtulivu na mwenye nguvu mpya. Lakini pia, maji ya vuguvugu au baridi kidogo ni mazuri wakati wa joto kali. Lakini, mimi hupendelea maji ya moto.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anayejumuisha ujuzi, uadilifu na uvumbuzi. Kama vile, anajua kusoma soko. Mfanya biashara huyu ni yule anayefahamu mahitaji ya wateja na mabadiliko ya soko. Pia, anafanya maamuzi kwa busara. Huyu ni mfanya biashara ambaye huchambua hatari na fursa kabla ya kuchukua hatua. Pia, awe ni ambaye ana uvumbuzi.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi. Kama vile, fizikia na baolojia. Fizikia ilinifundisha jinsi nguvu, mwendo na ulimwengu unavyo fanya kazi. Baolojia pii ilinifundisha kuhusu maisha, mwili wa binadamu na mifumo ya asili. Ninapenda pia sayansi ya kompyuta pale nilipo anza kujifunza mbinu za teknolojia na programming. Masomo haya yalinifundisha ufahamu, uchunguzi na mbinu za kutatua matatizo.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula chenye afya, kilicho rahisi kumeza na kisicho kizito sana. Kama vile, kuna saladi zenye protini kidogo kama samaki, kuku au mayai. Pia, kuna supu ya mboga ambayo ni yenye ladha na rahisi kumengenya. Pia, kuna chakula cha kiasili chenye nyuzi nyingi. Kama vile mchele wakahawia au ngano mzima na mboga.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Na biashara ambayo nilifikiria ilikuwa inahusu, huduma na teknolojia. Kitu kinachotatua tatizo halisi kwa watu. Ambacho, pia kilichonifurahisha na kazi hii, ni kitu ambacho kinaweza kuanza kwa mtaji mdogo na kukua taratibu. Pia, nikaona kama ni biashara yenye uaminifu na huduma bora kwa wateja.

Ndiyo, mimi natumia mitandao ya kijamii sana. Kama vile whatsappu kuwasiliana na familia, marafiki na wakati mwingine wateja. Pia, mimi hutumia Instagram na TikTok wakati wa burudani kuangalia mitindo na maelezo mafupi mafupi. Pia, mimi hutumia LinkedIn kujenga mitandao wa kazi na fursa za kitaaluma. Kwa kawaida, mimi natumia mitandao ya kijamii sana.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kujaribu chakula vipya. Kwani vyakula hivi, hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti. Pia, hunifundisha kuhusu tamaduni za watu wengine. Pia, chakula hivi hufanya kula kusiwe kwa kawaida tu. Wakati mwingine, hupata chakula kipya, nachokipenda sana. Lakini, napenda kuanza pole pole. Hasa kama chakula kina viungo, vingi, au ladha kali.

Mimi hupenda kufanya mambo yanayo jenga ukaribu na furaha na familia yangu kama vile kula pamoja, kupiga story, kutembea au kusafiri kidogo wakati wa wikendi, kutazama filamu za televisheni, kusherehekea matukio madogo kama birthday au mafanikio, kusaidiana kazi za nyumbani na kucheka. Kwa kifupi, napenda muda wa familia uliojaa mawasiliano, vicheko na mshikamano.

Filamu ninayoipenda zaidi inaitwa the pursuit of happiness. Kwani inasimulia juhudi, uvumilivu na kutokata tamaa. Pia inafundisha umuhimu wa kuendelea kupigania ndoto zako. Hata hali inapokua ngumu. Inaguza pia kuhusu mahusiano ya familia, hasa kati ya mzazi na mtoto. Pia inatia moyo sana na inaacha funzo la maisha. Kwa kifupi, napenda filamu zinazohamasisha na kuacha ujumbe mzuri.

Mimi hupendelea mahali pa kimya. Kwani kimya husaidia kuongeza umakini na kufikiria vizuri. Pia hupunguza msongo wa mawazo. Ni bora kwa kazi, kusoma au kupumzika. Kelele nyingi huchosha akili kwa haraka sana. Lakini wakati wa burudani au sherehe, kelele kidogo zinaweza kufurahisha pia. Kwa kifupi, kimya huwa na utulivu na umakini ila kelele huhitajika kwa burudani kwa muda mfupi.

Mimi hupendelea mazingira ya kazi tulivu, yenye mpangilio na yenye mshikamano mzuri wa timu. Kama vile, tulivu na safi, hakuna kelele nyingi, hakuna vurugu zisizo za lazima. Pia, napendelea timu yenye ushirikiano ambayo kila mtu anashirikiana na kusaidiana. Pia, napendelea timu yenye vifaa na teknolojia vinavyofaa. Kwani, hapa kazi inaenda kwa utaratibu sana. Kwa kifupi, napenda mazingira ya kazi ambayo yanachangia umakini, uzalishaji na furaha kazini.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi ni ule unaohusiana na teknolojia na mawasiliano. Baadhi ya ujuzi huu ni ujuzi wa komputa na programu mpya, kama vile coding, data analysis na apps za kazi. Pia ningependa ujuzi wa mawasiliano ya kitaalumu, jinsi ya kueleza mawazo kwa uwazi na kushugulikia wateja. Kwa kifupi, ningependa kuimarisha ujuzi unaonifanya niwe na ufanisi zaidi, mtaalamu zaidi na naweza kushugulikia changamoto nyingi.

Mimi ningependelea kuandika na kuongea. Lakini kwa mtazamo tofauti, kuandika husaidia kufikiria kwa kina, kupanga mawazo na kuhifadhi kumbu kumbu. Ni nzuri pia kwa kazi rasmi au maandiko ya kitaalamu. Kuongea husaidia kuwasiliana haraka, kushirikiana na wenzangu na kueleza mawazo kwa uwazi. Pia ni nzuri kwa uongozi au mawasiliano kila siku. Kwa kifupi, napenda kuandika ili kupanga na kuandika historia na kuongea ili kushirikiana na watu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkono. Kwani inaniwezesha kuwasiliana na watu kwa urahisi pia napata taarifa na habari ya haraka. Kwa kifupi hutumika kwa kazi, kujifunza na kupanga ratiba. Pia kwa burudani kama mziki video na mitandao ya kijamii. Kwa kifupi simu ya mkono ni kifaa kimoja kinachounganisha mambo mengi ya maisha ya kila siku.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayolenga maadili, uwazi na ustayo wa wafanya kazi na wateja. Kama vile, sera ya maadili na uwadilifu. Kwani hiyo huakikisha kila mfanyakazi anafanya kazi kwa heshima, uaminivu na uwazi. Pia, kuna sera ya usawa na heshima kazini. Hiyo huakikisha kwamba hakuna ubaguzi na kila mtu anaishimiwa bila kujali cheo au asili. Kwa kifupi, sera kama hizi zinaweka msingi wa kampuni yenye, tija, heshima na maendeleo endelevu.

Mimi usoma habari za mitandaoni kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika na vya kisasa kama vile mitandao ya habari ya kimataifa. Hii ni kama vile BBC, CNN, Al Jazeera na vingineo. Mimi pia usoma kutoka mitandao ya habari ya Kenya Kama vile Nation, Standard, Citizen TV na vingineo. Pia kuna apps za habari. Kwa kifupi, ninapendelea vyanzo vinavyotoa habari za haraka, sahihi na zenye uaminifu.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ule unaongeza ufanisi, ubunifu na uwezo wa kushughulikia changamoto kama vile ujuzi wa teknolojia. Hapa kuna ujuzi kama vile coding, data analysis na apps mpya za kazi. Pia kuna uongozi na usimamizi wa timu. Hii inahusisha kuhamasisha, kushirikisha na kusimamia timu vizuri. Pia kuna ujuzi wa ufumbuzi wa matatizo. Hapa unajifunza kutatua machangamoto haraka na kwa busara.

Mafanikia mbayo nimeyapata kazini ni kama vile kukamilisha miradi kwa wakati. Hii kwani imehakikisha kuwa kazi ngumu au kubwa, imekamilika bila kuchelewa. Pia, kuna kuongeza ufanisi watimu. Nimeweza kusaidia wenzangu kufanya kazi vizuri na kuharaka. Pia, kuna kupata pongezi. Nimeweza kutambulika na viongozi na kuponge kwa kazi nzuri ninayofanya. Pia, kuna kushugulikia changamoto kwa busara. Kwani nimeweza kusuluisha matatizo mengi kwa haraka bila kusababisha matatizo.